Uzoefu uliowahi kunishangaza ni wakati ambapo nilikaribia kukata tamaa kutokana na matukio yangu ya chuo. Lakini ghafla nikagundua kuwa nilikuwa na uwezo na nguvu kuliko nilivyodhani. Kulikuwa na kipindi ambacho, mambo yalikuwa hayaendi vizuri, masomo, nimefeli mengi, sielewi, presha likuwa kubwa kwamba naeza nikafukuzwa chuo. Sikuweza kumwambia mtu yeyote katika maish yangu au katika marafiki zangu. Lakini niliweza kusimama tena na nikajifunza kujisukuma mwenyewe. Na kuendelea mbele nikiwa na imani kwamba nitafaulu uzoefu huu ulinifundisha kuwa nguvu ya mtu hujitokeza pale ambapo hakuna anayekuona. Wakati mwingine kushindwa sio mwisho bali ni darasa. Namshukuru mungu baada kupitia yale matatizo yamenifundisha uzofu ule umenipa akili. Mpaka sasa hivi nipo hapa nimeweza kuvumilia mengi kuliko nimeweza kufikiri. Na imeweza kufikili na imenifanya kuwa mtu bora zaidi katika nyanja zangu za kimaisha.

Ninapendelea kuamka na jua kuliko kulala sana asubuhi. Kuamka mapema kunanipa utulivu wa akili muda wa kujipanga na nafasi ya kuanza siki nikiwa na nidhamu na mwelekeo mzuri. Pia kuamka mapema kuna nifanya nijisikie kama ninaongeza siku yangu badala ya siku kuniongoza mimi. Hata kama wakati mwingine nalala kwa kuchelewa, bado nina imani kuwa asubuhi njema huamua siku nzima. Kwa kifupi, ninaweza nikasema kuwa kuamka najua sawa sawa, mwanzo mpya, nguvu mpya na matumaini mapya.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo, napenda kujaribu yvakula vipya. Inanipa furaha na hamasa ya kugundua raha za mpya. Tamaduni tofauti na uzoefu wa kipekee. Kwangu, kujaribu chakula kipya ni zaidi ya kula tu. Ni kujifunza na kupanua mtazamo. Ingawa nina vyakula ninavyovipenda sana napenda vipenda sana. Huwa niko tayari kujaribu kitu kipya, angalau mara moja. Kwa sababu, naamini maisha hukua pale, tunapodhubutu kutoka kwenye mazoea. Lakini pia, nikikosa kuipenda radha, nitarudi kwa vile ninavyovifanya, nijisikie nyumbani.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Ok. Chakula ninacho kipenda zaidi ni ndizi za kupikwa. Nazipenda sana kwa sababu ni chakula, kinachonishibisha, na kunipa nguvu, na kunikumbusha nyumbani. Ninapenda kuzila nyumbani, hasa zikiwa zimepikwa vizuri, na kuliwa kwenye mazingira tulivu. Lakini pia nikizipata kwenye mgahawa, unaojua kupika chakula na cha asili nahisi furaya za ziada. Kuhusu ladha, ladha yake ni laini, tamu, ya sili, lakini sio kali. Na inanipa hisia ya kuridhika, zikiwa zimepikwa na nazi, au nyama. Ladha yake inakuwa ya kipekee kabisa. Nakumbuka mara ya kwanza kupika, haikuwa rahisi, zilikuwa zimeiva kupita kiasi, maji yalizidi, yaani yalikuwa boko boko, lakini uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu na kujifunza kupitia makosa. Na mtu aliyenielekeza kuhusu hii chakula ni mtu wa karibu sana na familia yangu. Alinifundisha kwa vitendo na kunisikiza kuwa chakula kizuri kinahitaji kupendwa na subira, sio viungo tu. Na mara ya mwisho kula ilikuwa juzi tu, siku mbili zilizopita na kila ninapokula nahisi kama narudia kumbu kumbu nzuri za zamani. Kwa kifupi kabisa, ndizi za kupikwa kwangu sio chakula tu. Ni hisia, ni kumbu kumbu, ni nguvu ya kuendelea na safari ya maisha.

Unapenda kula wali au ugali? Kwa mimi, ninapenda sana kula wali kuliko ugali kwa sababu zifuatazo. Wali ni rahisi kupika, nikipika, unaweza ukakaa hata siku mbili, napasha tu, nakula. Kwa wali, ni kitu ambacho nakipenda sana, lakini pia hakichagui mboga sana kama ugali.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Hapana. Siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Maisha itakuwa magumu sana. Nakumbuka mwezi wa kumi, mwaka mbili na ishirini na tao, serekali ya Tanzania ilizima mtandao. Kwa kweli maisha yalikuwa ni magumu sana. Kwa sababu unakuwa unaishi hujui nini kinaendelea, hunatalifa yoyote ile kwa iyo kwa kweli bila teknolojia ni ngumu. Ni ngumu sana.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako. Simu yangu natumia karibiya masaa kumi kwa siku. Na huwa natumia asubui ambako inani amusha kuelekea kazini. Natumia kuwasiliana wakati nikiwa ofisini. Na progiramu ambazo huwa nazitumia mara nyingi ni hapu ya kupiga. Progiramu ya kupiga, progiramu ya WhatsApp, progiramu ya Facebook na progiramu ya Instagram kwa ajili ya mawasiliano, kwa ajili ya kupata taarifa lakini pia kwa ajili ya kupata burudani. Simu yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni simu ya button ambayo ilikuwa ni Nokia kwa hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na mbili simu ambayo nilipewa na baba. Simu imenisaidia kwenye maisha yangu, imenisaidia sana, kwa sababu imenisaidia kuweza kupata taarifa, imenisaidia kuweza kuwasiliana na ndugu na jamaa na marafiki ime niweza kusaidia kuwona matangazo ya kazi ime niweza kunisaidia kufanya kazi zangu za mtandaoni imeweza kunifanya niweze kufanya manunuzi mtandaoni kwao ina nisaidia sana muda mzuri waku zima simu ni muda ambao wa kwenda kulala ambapo kwa mimi hapa simu yangu huwa nazima saa nne usiku na, na kuja kuwasha saa moja ya asubuhi. Ili usiku nilale nikiwa na amani bila kupata buguza yoyote ya simu.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Kumbukumbu ya utotoni ambayo ninaikumbuka ni kucheza na marafiki wa utotonimajirani, wale majirani zetu. Nilikuwa napenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Tukiwa tunacheza hadi usiku wa manane. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa kweli nalikumbuka sana. Mtu ambaye alikuwa pamoja nami ni kaka yangu. Kaka ni mtu ambaye amekuwa pamoja naami utotoni. Na alikuwa ananihakikishia usalama. Kwamba sipati shida kutoka kwa watoto wengine. Nampenda sana kakangu. Kitu ambacho kimefanya nikumbuke iyo kumbukumbu ni kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa unanipa furaha sana. Kwa ulikuwa unanipa nafasi ya kushiriki kucheza na marafiki wanzangu. Ulikuwa naweza kukua kiakili. Hivyo ninaukumbuka sana. Kuwa najihisi furaha sana navyo kumbuka haya matukio ya tutoni nafurahia na ata natamani siku zirudi nyuma. Nirudi utotoni tena nikacheze ile michezo.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yangu natumia zaidi kwenye kufanya mawasiliano kuongia na ndugu, jamaa na marafiki. Lakini kwa kubwa zaidi natumia zaidi kuongea na mpenzi wangu ambaye nategemea kumuoa. Lakini pia matumizi madogo madogo ni kama kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na TikTok na Instagram kwa ju ya kupata taarifa mbalimbali zinazoendelea. Katika nchi yangu na duniani kwa ujumla.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kompyuta yangu ninatumia mara nyingi sana kwa ajili ya kufanya kazi zangu. Hasa kazi za kuandaa notes kwa ajili ya kufundishia, kwa ajili ya kuandaa, kwa ajili ya kudawnlodi movie, kupakua movie kutoka kwenye mitandao mbali mbali. Lakini pia kuhamisha kwa file ambayo yapo kwenye simu, kuja kwenye, kuenda kwenye kompyuta. Lakini pia natumia katika kuomba kazi ama kufanya vitu vingine vio tambabu havifanyiki isimu.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Ninapo shughulikia muda wa mwisho huanza kwa kupanga mapema na kuweka vipaombele. Ninagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili isiwe nzito kiakili na iwe rahisi kufuatilia. Pia najipa ratiba la halisi sio ya kubana kupita kiasi ili niweze kufanya kazi kwa makini bila bila presha isiyo ya lazima. Nikiona muda unakimbia huongeza umakini na nidhamu badala ya hofu ambacho ni kitu muhimu. Pia kitu muhimu ambacho nimejifunza ni kuto kawia kuanza. Kwa mfano kazi inatakiwa iishe tarehe ishirini mwezi wa pili. Na leo ni tarehe kumi mwezi wa kwanza. Huwa sipendi kusubiria kuanza kazi mwezi wa pili huwa naanza leo leo siku ambayo kazi imetakiwa kuanza. Hii kuanza mapema hunipa nafasi ya kurekebisha makosa na kuboresha kazi kabla ya muda wa mwisho kufika.

Je, unapenda kunywa maziwa? Ndio, mimi napenda kunywa maziwa. Ninayapenda kwa sababu yanatia nguvu na yanampa mwili virutubisho muhimu. Hasa, nikinywa asubuhi au jioni. Maziwa hunipa utulivu na walisia wakulizika. Wakati mwingine, nikiyachanganya na chai au uji. Na hisi yananipa nguvu ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku kwangu maziwa ni sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya na usawa.